Zipo study nyingi ambazo tunaweza tukasema kwamba ni muhimu sana kwangu. Hususan kazinii, zipo study nyingi ambazo ninazizingatia. Hizi kazi zangu zinaweza kwenda vizuri, zinaweza kwenda bulbul, so vipo vitu vingi sana ambavyo ninavizingatia.

Muda wa mwisho naushughulikia vipi? Muda wa mwisho kuna jinsi navyoshughulikia, nikiona time imeisha, ninaanza, na, ninaanza, najiandaa yaani najianda kuanzia kisaikolojia kwamba, huu ndo muda wa mwisho, naanza kushughulikia, kiasi kwamba natakiwa nafanyaje, niondoke.

Ushauri ambao ningependelea kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni ushauri muhimu sana kwake na utamsaidia kwa namna moja au namna nyingine. So ningependa kumshauri cha kwanza kabisa anachotakiwa pale kazini ni kwake ni kuipenda kazi yake. Kwa sababu ukishaipenda kazi yako, hata kwenye kufanya kazi, ni lazima utafanya kazi yako kwa ustawi na ustadi wa hali ya juu. Ya ukiwa unaipenda kazi yako. Lakini kama ukiwa huipendi kazi yako, hata kufanya kazi, utafanya kazi, utafanya kazi kama hauna motisha. Utakuwa kama unalazimishwa.

Design ya kuulinda mazingira mara nyingi kwa sisi wa Tanzania ya staili nzuri ya kuulinda mazingira. Ni kufanya usafi na kutunza pia miti, kwa sababu inatuletea maji na hewa nzuri ya mazingira pia.

Hapa vipo vipindi vingi sana vya televisheni. Navyovipenda kuvifuatilia. Na huwa napenda kufuatilia. Wanaita Azam yeah. Napenda sana kufuatilia Azam Azam TV na kipindi chenyewe ni sinema zetu wana. Napenda sana kufuatilia Azam TV. Kipindi ni Sinema Zetu.